Ninapo ngoja kwenye mstari kwa wakati mwingi, huwa niko na ile inaitwa. Kukosa uvumilivu kwa sababu, sipendi kukaa sana kwenye laini ama kwabfoleni kama sijahudumiwa. Kwa hivyo ninapokuwa kwenye mstari, huwa najihisi mwenye kungoja tu nihudumiwe.

Ndiyo, napenda kununua vitu kwenye mtandao. Ikuwe ni vitu kama vile bidhaa za kutumia hapa nyumbani kama vile televisheni yangu nilinunua kwenye mtandao. Pia radio nilinunua kwenye mtandao na pia ile ile jegi ile ya kuchemsha maji. Ama ile birika ya stima. Ni baadhi ya vyombo ambavyo nilinunua kwenye mtandao.

Naam mimi napenda kutumia kompyuta. Sipendi kuandika na mkono kwa sababu mara mingi naeza kuwa ni mwenye haraka. Ama pia kuwa sina hiyo wakati wa kuandika kutumia kalamu kwa maana kwa kompyuta kuandika ni haraka sana. Kwenye tarakilishi ni kuandika tu mbio mbio tu. Haina ile delay mingi.

Mimi napenda sana sana kufanya kazi peke yangu kwa maana nikiwa peke yangu naweza kuwa na hile kuzingatia masharti ambayo yamepeanwa kwa hiyo kazi. Kwaivo mimi napenda tu kufanya tu kazi peke yangu kwa maana mkiwa na wengine kuna wengine ambao labda hawajajitolea vile ambavyo umejitolea we mwenyewe.

Mambo ambayo ninayofanya ili kujitunza ni kama vile kufanya mazoezi na pia kukula tu chakula ambacho ni kizuri. Na pia ile kwenye kuzingatia usafi ile kuoga na kufanya mambo ambayo nafaa nifanye. Hizo ndo mambo ambayo ninazofanya ili kujitunza kiafya na pia kimwili.

Naam, napenda kuendesha baiskeli, lakini sio sana kama pikipiki. Mara ya kwanza kuendesha baiskeli, nilikuwa mwenye miaka misita hivi. Naam, hio ndio wakati ambao nilianza ile kujifunza kuendesha baisikeli, hapa pale na majirani, na pia nikaweza kununuliwa baiskeli, nikiwa mdogo.

Naam filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ambayo ilikuwa inaitwa Top Gun Maverick ambayo ilikuwa inahusu mambo ya mandege, na ni filamu ambayo ni action na pia ime imeguzia tu kidogo mambo ya vita hivi na drama kidogo. Na mara ya kwanza nilipoona ni mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne yaani elfu mbili na ishirini na nne na ningependa hata kuiona tena.

Napenda kipindi katika televisioni ili tunaita ya BET ambayo ina kipindi ambacho kinaitwa All Queens Men. Na pia hapa Kenya nilikuwa napenda kipindi ambacho kilikuwa kinaitwa Tahidi High ambacho kiliwacha kuletwa. Kilikuwa katika stationi ya Citizen TV ambacho nilikuwa nakipenda zaidi maana kilikuwa kinaburudisha mno.

Mara nyingi programu ninazo tumia sana ni kama vile Adobe Photoshop na pia Adobe Premiere kwa sababu mimi ni mtu wa kutengeneza zile video na pia kutengeneza mapicha ili katika hile tunaita graphic design ambayo inahusu kutengeneza mapicha au video zikaweze kufaa kwa njia inayo itajika.

Kinywaji ambacho napenda kukinywa, kunywa sana asubuhi ni kinywaji cha juisi, maana juisi, ninapoikunywa tu asubuhi hivi. Hio siku mzima nitakuwa mwenye furaha, sana sana naipende ikiwa tu baridi, kwa maana hata nikikunywa hivi juisi ya asubuhi, siku mzima nitajihisi mwenye nguvu naam.

Yes, nimewai jaribu kujifunza kupiga gitaa lakini ilikuwa tuu mara moja. Na wakati huo nilichukua tuu ya rafiki yangu nikajaribu kupiga. Nikaona ni njia tamu tuu ya kupitisha wakati. Lakini sikupenda sana na sikupendelea sana lakini nimewai jaribu kujifunza.

Naam rangi ambayo naipenda zaidi kabisa ni rangi nyekundu. Kwa maana rangi nyekundu ina maanisha ile hali ya hatari. Na sana sana huwa naiona kwa zile vibao za kupea taadhari. Kama vile kuambiwa hapa hufai upite ama pia hufai upite na ukikimbia sana ama hufai ufanye hivi na hivi.

Naam katika mpira wa kikapu napenda mchezaji ambaye anaitwa Lebron James Ambaye ni mchezaji katika ile ligi ya Amerika ambayo inaitwa NBA. Na aninampenda kwa sababu yeye amemaliza kuzivunja rekodi pia zake tu yeye mwenyewe. Na akona ujuzi mwingi ambao hata sijawi muona na mtu mwingine. Na ninapo muona akicheza huwa nahisi, furaha na pia nashangilia sana.

Madhari yale mazuri zaidi nimewai kuona ni katika kichaka ambacho tunaihita ama maeneo ya pale Tigoni ambapo kuna miti ambayo inarangi ile ya kijani inayopendaza na pia unapo tembeo huko unahisi mwenye furaha na pia unaweza tu kupata ule utulivu mwingi. Uvo napenda mandhari ya pale maeneo ya Tigoni ambayo yako hapa katika inchi ya Kenya.